Nina kumbukumbu nyingi za utotoni. Sana sana wakati ambapo nilikuwa shule. Kumbukumbu ya kwanza ni wakati ambapo tulikuwa tunafanya mtihani wa mwisho wa muhula kila muhula ilikuwa lazima tufanye mtihani. Na kwenye huo mtihani anayeibuka namba moja hadi tatu huwa alikuwa anapewa zawadi. Kwa hiyo mimi huwa nilikuwa na nang'ang'ana sana kuhakikisha kwamba nimetokea kuwa namba moja mbili ama nambari tatu. Nakumbuka nikiwa darasa la kwanza hadi darasa la nne. Sikuwahi kosa kupewa zawadi na hiyo ilikuwa wakati mzuri sana kwa sababu nilikuwa napata kupongezwa na walimu, wazazi na pia marafiki marafiki wangu. Walikuwa wameshazoea kwamba naibuka namba moja mbili ama tatu kila mwisho wa muhula na kila mwisho wa mwaka. Kwa hiyo nilikuwa napokea zawadi nyingi sana na nilikuwa nafurahi sana. Iyo ni kumbukumbu ambayo sitawahi sahau.

Shughuli zangu za siku ya mvua ni rahisi sana. Mara nyingi wakati wa mvua mi huwa ni mejipanga kwamba huo ndo wakati nita akikisha kwamba ni mepanda miti kwenye shamba langu. Kila mwaka nakikisha kwamba nimepanda zaidi ya miti ya hamsini na pia wakati wa mvua nahakikisha kuwa ni mepanda mimea nyingine kwa sababu natoka maeneo mbayo kuna ukulima mwingi sana. Kama msimu huu kuelekea mwezi wa tatu na nne kuna mvwa nyingi sana huku kwetu. Kwa hiyo wakati huo hua nimenunua miche mingi ya miti karibia hamsini ama mia. Ndiyo niende ni pande kwenye boma langu. Na pia wakati huo nahakikisha kwamba nimepanda mahindi. Kwa sababu mahindi huko sehemu za kwetu hua inapandwa kuanzia wakati wa mwezi wa nne. Halafu yanavunwa wa mwezi wa kumi na moja ama disemba. Kwa hiyo, huu wakati ambao unakuja wa mvua, mime nitaenda nyumbani nipande miti. Tayari saizi ni meanza kueka pesa kidogo ambayo nitanunuwa nayo miche na ninunuwe mbegu ya mahindi. Hiyo ndo itakuwa shughuli yangu kuu wakatu wa mvua.

Ikifika kwenye maswala ya kukimbia ni kweli mimi hupenda kukimbia. Lakini si kukimbia tu ovyo maana mtu mwenye hukimbia ovyo huyo ni mwendawazimu. Kwa hiyo sipendi kukimbia ovyo napenda kukimbia wakati kuna sababu. Na sababu kuu ambayo huwa inanifanya mimi kukimbia ni mazoezi ya mwili. Huwa napenda kufanya mazoezi ya mwili. Ifikiapo majioni wakati nimetoka kazini. Kabla nioge huwa nahakikisha kwamba nimebadilisha. Harafu nimevaa viatu viangu vya mazoezi. Na nimetoka kukimbia kule nje nkimbia kwa skaribia kilomita tano kuenda na kurudi. Halafu wakati mwingine pia ikifika weekend huwa naendelea na hayo mazoezi ya mwili. Na hapo weekendii huwa naamka asubui sasa ndo nakimbia kilomita tano kuenda na kurudi. Kwa hiyo mi huwa napenda kukimbia. Ata pia wakati nacheza michezo kama mchezo wa kambumbu huwa nakimbia kimbia uwanjani na huwa inasaidia sana kunyoosha viungo vya mili na kufanya nikue na afya nzuri. Kwa hiyo mi napenda kukimbia.

Wakati wa mgogoro ni wakati hatari sana kwa sababu huwezi jua mtu wakati ako kwenye mgogoro ama amekasirika huwezi jua atafanya nini. Watu wengi wakiwa wamekasirika wanaweza fanya vitu vya ajabu, wanaweza kakuumiza, wanaweza chukua panga wakukate ama wanaweza chukua jiwe wakupiga nao ama wanaweza chukua mti wakupiga nao. Kwa hiyo mimi mara nyingi wakati ukifika kwenye mgogoro huwa najaribu kunyamaza na kujitoa hapo mahali ambapo huo mgogoro unafanyika. Huwa sipendi kutatua mgogoro wakati mtu ako na hasira kwa sababu mara nyingi pia nawe mori huwa inakupanda. Na ikiwa hujui kujikinga huenda pia na wewe na hasira ukaanza kufanya mambo ambayo hayafai kwa hiyo nahakikisha kwamba nimetulia na kuondoka kabisa. Nijitoe hapo kwenye kuna hasira. Hadi ambapo nitakapotulia na huo mwenzangu pia atulie. Ndiyo tuweze sasa kusuluhisha. Kuulizana kulikuwa na nini. Na tunaweze suluhisha vipi. Kwa hiyo mgogoro huwa inanifanya natulia. Na naondoka hapo kabisa.

Mimi napenda kula mboga sana kwa sababu huwa tunaambiwa kuna wasomi ama watu ambao ni wajuzi wa afya. Mboga ina virutubishi vinavyofaa kwenye afya yetu, sana sana mboga iko na vitamini. Na vitamini tunahitaji ili kuzuia magonjwa na ukimarisha kinga yetu ya kuzuia magonjwa. Kwahiyo mimi huwa napenda sana kula mboga. Na sana sana mboga yenyewe huwa ni ya kienyeji, wachunguzi pia wa mambo ya afya wamegundua kwamba mboga za kienyeji ndio ziko na hivyo virutubishi vingi kuliko hizi mboga za zingine. Kwa hiyo nahakikisha kwamba nimekula mboga za kienyeji ambayo mara nyingi huwa ni mang'avu. Nikikosa mang'avu huwa nakula mchicha na nikikosa mchicha huwa nachukua mboga ya sagaa na wakati mwingine kunde. Kwahiyo hiyo ndio aina ya mboga mimi huwa nakula mara nyingi. Na haimaanishi kwamba sikuli hivi mboga vingine huwa navikula pia lakini huwa naafadhalisha mboga ya kienyeji.

Mimi napenda kunywa maziwa sana. Hiyo ni kwa sababu natoka maeneo ambayo watu wa huko kwetu wanafuga wanyama. Sana sana wanafuga ngombe. Na katika ufugaji ule, sana sana huwa ni ufugaaji wa ngombe wa maziwa. Ama wanafuga ngombe kwa sababu kupata maziwa. Kando na watu wengi ambao ufuga ngombe ili wapate maziwa wauze, huko kwetu huwa wengi wanafuga ngombe ili wapate maziwa watumie kwenye shughuli za chakula kwa hiyo mimi hupenda maziwa kutokana na asili yangu. Halafu kitu cha pili nilikuja nigagundua kwamba maziwa ikona virutubishi vingi sana huwa na virutubishi kama vyote sana sana virutubishi aina ya proteini ambayo inasaidia kujenga mwili na kurekebisha matatiza ambayo kwenye mwili kwa hiyo napenda kunywa maziwa sana na huwa napenda yote mala ama maziwa hiyo kawaida. Na pia niligundua maziwa huwa yanasaidia mifupa kuimarisha nguvu ya mifupa na meno. Kwa hiyo ukikunywa maziwa sana mifupa yako na meno yatakuwa thabiti.

Nimewahi kushiriki mashindano mingi. Tangu nikiwa mdogo hadi huu umri. Karibu ya kila wakati huwa napenda kujiingiza kwenye mashindano. Ili kuhakikisha kwamba naongeza ubora wangu wa hiyo shughuli ambayo nimejihusisha. Hata pale kazini huwa mimi najihusisha kwenye mashindano ya mambo fulani fulani. Kuna mashindano madogo madogo huwa tunayafanya pale kazini na huwa inanisaidia sana kuimarisha ujuzi wangu na uzoefu wangu wa kazi. Kwa hiyo mazoezi mashindano ni mazuri sana kando na kwamba ukishinda huwa unapata zawadi ama unatuzwa kivyovyote vile, pia nawe inakufanya ujihisi mahiri, ujihisi kwamba ni kweli uko na uhakika wa kitu chenye unafanya. Kwa hiyo, na mashindano mengine ambayo nilishiriki nikiwa utotoni nilishiriki mashindano ya mpira wa kabumbu, tulishiriki na timu yangu. Japo kwamba hatukuwahi shinda chochote, lakini tulishiriki. Pia niliwahi shiriki kwenye mashindano ya mbio. Nilikuwa nakimbia ya mbio ya mita elfu tatu. Hiyo ni karibia kuzunguka uwanja wa mpira mara nane. Kwa hiyo nimewahi shiriki mashindano mingi. Hiyo huo wakati pia sikufanikiwa kushinda. Maana kulikuwa na watu wengi ambao walikuwa na mbio sana.

Kiukweli mimi hupenda mvua sana. Mvua huwa ni ishara kwamba hiyo wakati kuna uwezo kupanda mimea na kutakuwa na chakula. Kukikosekana kuwa na mvua ni kitu hatari sana kwa sababu inamaanisha kutakuwa na ukame na ukame si kitu cha kufurahia. Ukame itashiria kwamba chakula kitakuwa duni na kama mtapata chakula mtakuwa mnaagiza kutaka sehemu ya mbali. Na ikiwa chakula inaletwa kutoka sehemu ya mbali, inamaanisha gharama pia itapanda. Kwa hiyo, mvua huchangia pakubwa sana kwenye uchumi wetu na jinsi ambavyo tunaishi. Kitu kwingine ambacho napenda na mvua ni kwamba huwa inaturuhusu tupande miti na pia huwa inatuliza hali ya anga. Wakati ambapo kuna mvua, vumbi huwa inapotea na bila vumbi hakika utakuwa unahisi unavuta hewa vizuri, hewa inakuwa safi. Na pia mimi huwa napenda sana harufu ya mchanga wakati ya ambapo kunanyesha kwa hiyo ikinyesha huwa inanifurahisha sana nikikaa pale dirishani na alafu kuna kaupepo kidogo. Unapata hiyo harufu ya mchanga inanifurahisha sana.

Ikifika ni kuchagua kati ya baridi na joto, ma kila wakati nitachagua joto. Kwa sababu wakati wa baridi ni wakati ambao huwa napata mateso mingi sana. Mimi huwa niko na shida ya homa na nikishikwa na homa ni kama nimeshikwa na ugonjwa mbaya kabisa. Na maranyingi huwa nashikwa na homa wakati wa baridi. Na hiyo inachukua mda mrefu sana kupona karibia wiki mbili. Kwa hiyo huwa nateseka sana wakati wa baridi na ndo maana ikifika kuchagua kati ya wakati wa baridi ama joto kila wakati nitachagua wakati wa joto. Wakati wa joto ni vigumu kupatana na maradhi ya kifua ama homa yoyote na pia wakati wa joto sihitajiki kuvaa nguo nyingi nzito nzito. Ata nikiwa hapa nyumbani kitu ambacho naeza valia tutu ni tishati na kaptura. Na hiyo inanifanya tu bado nahisi vizuri na sina uovu yoyote kwamba nitashikwa na marathi yoyote ambayo na letwa na baridi. Kwa hiyo wakati wa joto ni wakati mzuri sana pia unaeza toka nje ukatembea, unaeza toka nje ukaota jua, unaeza ingia kwenye majini ukaogelea. Kwa hiyo wakati wa joto ikona rahaa yake sana ila wakati wabaridi haina raa yoyote kabisa.

Jinsi na upanga kazi zangu huwa ni raisi sana. Huwa nakikisha kwamba kazi zangu huwa imefuata orotha fulani. Kwa hiyo naandika chini kwa orotha na jinsi ambapo naziandika huwa naanzia kazi enye umuhimu zaidi na kazi yambayo ni ya hivi punde kabisa. Kwa hiyo naanza na kazi yambayo ni ya hivi punde na pia iko na umuhimu mkubwa. Arafu namalizia na kazi enye haina umuhimu na bado ikona mda mrefu. Kwa hiyo kama kazi inaitajika kufanyika juma tatu na ni ya muhimu naanza na hiyo arafu unamalizia na hile ambaye inaitajika ijuma na pia labda haina umuhimu. Hiyo inakikisha kwamba sisau kazi yangu, sisau kazi yoyote liwe na umuhimu ama lisiwe na umuhimu. Arafu pia huwa inanimisaidia kwakikisha kwamba zile kazi zenye umuhimu kabisa zimefanywa na kwa muda wake. Kwa hiyo inakikisha kwamba kazi yangu hua iko sahihi, ime boreka na ni kazi safi, kazi yambayo mtu ambaye naifanyia akiona anasema kweli, hii ni kazi yambayo imefanywa kwa ustadi.

Katia AC na upepo, kinachonifurahisha zaidi ni upepo. Japokuwa AC ni kitu ambayo unaweza idhibiti, unaweza ongeza ama upunguze. Upepo ni mzuri kwa sababu haulipii, ni wabure kabisa. Kitu unatakikana tu kufanya labda kufungua dirisha ama kuongeza mienya kwa kwenye nyumba kuhakikisha kwamba unapata upepo unaostahili. Lakini sasa AC inahitajika umegharamika zaidi kwa sababu unahitaji kulipia gharama ya stima na ambayo itakusaidia na kuwakisha AC. Kwa hiyo mimi sipendi kugharamika zaidi kwa sababu huku ni Afrika na uchumi bado uko pabaya. Mambo ya kipato ni ya chini na ukipata pesa unastahili kutumia kwa jinsi ambayo inavyofaa, kwa hiyo kama una uwezo wa kuepuka gharama zingine ni afadhali uepuke kwa kutumia njia ambayo ni rahisi na ambayo haugharamikii. Kwa hiyo mi hupenda kutumia upepo sana kuliko kutumia AC.

Makosa hutokea kila mahali, na wakati mwingine makosa hutokea siyo kwa sababu ulikusudia, ni kwa sababu labda kuna kitu haukua unalijua, alafu kafanya jinsi ambavyo haikuwa inaitajika, inarudi inakua kosa. Kwa hiyo kosa ikitokea pale kazini mimi hua sistuki sana ila naichukulia kama ninjia ya kujifunza. Kosa likitokea hua na jaribu kurekebisha na kukujinsi ya kurekebisha hua na kikisha kwamba ni metafuta sababu likuwa api ni kalijua ni nini lisababisha ni kakosea. Na halafu na jifunza ni kwa nini ama njia zipi ambazo zita nisaidia kuhakikisha kwamba kosa kama hilo halita tokea wakati huo huo pia wakati narekebisha kwa hiyo huwa nalitumia kosa kwa kama njia ya kujifunza zaidi. Iyo inamanisha kwamba kuna kitu ambaye siku wanaijua ile kosa imetokea ndo ili inifunze kwamba kuna kitu hapa huwa hujui na sasa ni wakati wako wakujua na kama hauta zingatia kwamba hii kitu hua unajua ndo mana hii kosa itikatokea hilo kosa bado litarijirudia rudia sana na kosa likijirudia zaidi inamanisha wewe ndo uko na tatatizo na huwa hutili manani kazi yako. Kwa hiyo kwangu kazi ni changamoto ambayo ni muhimu sana ina nirusu ni jifunze zaidi.

Napenda sana kazi ya kushirikiana na wengine kwa sababu huwa inarahisisha kazi na huwa inafanya kwamba kila mtu anafanya ile kazi ambayo yeye mwenye anahisi kwamba ata anaweza kuifanikisha kwa njia ambayo inafaa na kwa ustadi mkubwa. Kwa hiyo tukishirikiana huwa tunagawana kazi halafu kila mtu anachukua kile ambacho anahisi anaifahamu zaidi na kwamba ataifanyia kazi inayofaa. Kwa hiyo kushirikiana na watu ni jambo ambalo huwa ni la ni furahisha sana kazini. Shida ni kuamba tu mara nyingi tukiwa pale kazini, kila mtu huwa na kazi yake. Kwa hiyo inafanya kazi ya ushirikiano kuwa mgumu kwa sababu kazi zenyewe wakati zinakuja zinahitaji kufanywa na mtu mmoja mmoja. Kwa hiyo kila mtu huwa ametengewa kazi yake na kama ni kushirikiana ni mara moja moja tu ama wakati mtu mwingine anahitaji usaidizi kutoka kwa mtu mwingine. Kwa hiyo ushirikiano na kazini kwetu huwa ni ndogo. Lakini itokeapo huwa tunasaidiana sana kwa jinsi ambavyo inafaa.

Kuna kampuni nyingi sana za teknolojia ambazo naziamini na baadhi yao ni kama kampuni ya HP, hii ni kampuni ambayo inatengeneza kompyuta na nimetumia kompyuta zao kwa muda mwingi sana. Sijawahi nunua aina nyingine ya kompyuta, ispokuwa kompyuta za HP. Pia kampuni nyingine ya teknolojia ambayo naipenda sana ni kampuni ya Samsung. Hii ni kampuni ambayo inatengeneza simu, inatengeneza televisheni na inatengeneza bidhaa nyingine nyingi za elektronikia So kwa hiyo nimetumia bidha zao nyingi sana sana TV na simu. Kwa hiyo naipenda sana hii kampuni. Naiamini huwa bidhaa zao zinadumu kwa muda na ni za hali ya juu. Kampuni ingine ambayo ninaiamini sana ni kampuni ya Apple. Hii ni kampuni pia ambayo inatengeneza simu, inatengeneza kompyuta. Japo kuwa sijawahi kutumia bidhaa zao, huwa nazisikia kwamba bidhaa zao ni za ubora wa hali ya juu sana na zinadumu. Kwa hiyo, hizo ndizo baadhi ya kampuni za teknolojia ambazo naziamini.

Ikifika ni wakati wa michezo, wakati mwingine mi hupenda kucheza na watoto, sana sana wale watoto ambao wako na nidhamu, maana wakati mwingine unaezajaribu kucheza na watoto alafu ukute kwamba hawana nidhamu na hawana heshima, kwa hiyo wakati wa michezo watakuwa wanafanya mambo ambayo si nzuri, mambo ambayo yatakukasirisha. Kwa hiyo mara nyingi huwa nachagua sana ni watoto gani ambao nacheza na wao. Si kila mtoto ambaye nacheza na wao. Wengine hawana adabu kabisa unakuta kwamba wamelelewa kwa njia ambayo haifai. Na wakati unacheza na wao unakuta wanakukosea heshima. Na wanaingiza mchezo ambao ni mbaya ambao hauridhishi. Kwa hiyo kama ni kucheza na watoto si watoto wote ambao mi hucheza na wao. Nahakikisha kwamba nakuwa makini sana kwa adabu ama jinsi ambavu wamelelewa kama ni watoto ambao wako na heshima. Hao tunaeza nikacheza na wao lakini wengine itabidi nimekaa.

Tunda langu ambalo linanipendeza sana ni maembe. Kwanza wakati huu sasa ni msimu ambao maembe yameiva sana sana sana kutoka sehemu za ukambani. Kwa hiyo ukienda leo sokoni pale utakuta maembe yamejaa sana. Watu wameleta maembe kwa wingi sana. Na napenda maembe kwa sababu yana harufu nzuri, yana ladha nzuri, ni tamu vizuri, halafu yana majimaji mazuri kabisa. Halafu pia wakati yameiva vizuri, halafu utengeneze juisi nayo huwa iko na juisi nzuri sana. Maembe ni tunda ambalo, unaeza kula ukashiba pia. Wakati kama uko na njaa, na labda uko mbali na nyumbani na labda hauna pesa ya kutosha pia, unaeza kula maembe kama mbili matatu, halafu ukashiba. Na pia iko na virutubisho iko na vitamin nyingi sana kwa hiyo itasaidia pia kuimarisha afya yako. Kwa hiyo mimi tunda ambalo nalipenda sana ni maembe.

Hilo ni swali nzuri sana ila ninaimani kwamba kila mtu anapenda chakula kitamu. Sijawahi sikia kwamba kuna mtu anasema sipendi chakula tamu. Labda wale wenye hawapendi chakula tamu ni wale ambao wanaweka pilipili nyingi sana kwa chakula. Na pia na wao ukiwauliza wanasema kwamba chakula kikiwekwa pilipili nyingi kinakua kitamu. Siwezi nitakubaliana na wao kwa sababu kitamu kina tofatiana kulingana na jinsi ambavyo mtu anaujua. Mimi chakula kitamu ni kile chakula ambacho kimewekwa viungo vizuri, viungo vitamu kama kiwe na kitunguu, kiwe na nyanya pale, kiwe na hoho, alafu kiwe na supu, kimepikwa vizuri, alafu kinanukia vizuri. Sana sana chakula kama nyama, biryani, pilau, hivyo. Kwa hiyo mimi naweza sema napenda chakula kitamu sana. Sipendi chakula cha kuvumilia. Napenda chakula chakufurahia wakati unakula. Na hicho chakula lazima kiwe, kimepikwa vizuri na kimeongezwa viungo vizuri. Pili pili kiwe kimewekwa kiasi kidogo sana isikue ni kali.

Mimi hupenda sana kuenda kwenye sinema na mara nyingi huwa napenda kwenye sinema kama mara mbili kwa mwezi hivi. Kwa sababu sinema nyingi nzuri ziko mjini Nairobi na naishi mbali kidogo na Nairobi kwa hiyo huwa nahakikisha kwamba. Angalau nimeenda kama marambili kwa mwezi na mara hizo mbili huwa ni weekendi tu. Ni kienda weekendi kama hii inayo kuja huwa nakaa weekendi nyingine alafu hiyo nyingine naenda. Na mara nyingi huwa naenda pia huko na mpenzi wangu. Kwa sababu pia nae hupenda sana kuenda kwenye sinema. Huko kwenye sinema kuna video nzuri ama sinema nzuri ambazo huwa ukiangalia pale. Una changamuka ama unatuliza akili. Na pia manzari ya huko ni mazuri sana kutulia na kujivinjari. Ni mahali pazuri sana ambapo huwa napenda kuenda angalau mara mbili kwa mwezi.

Shughuli zangu nyingi za kupendeza ni wakati ambapo najihusisha na mambo fulani ambayo yatanipa kipato. Huwa sipendi sana sana kupoteza muda. Maana unaweza kua unapoteza muda lakini mahitaji yako bado yako pale pale. Kwa hiyo kitu ambacho huwa kinanipendeza sana na wakati nimepata kazi ya kuifanya na hiyo kazi itakuwa inanipa kipato fulani. Huwa nahisi vizuri maana najua mahitaji yangu yatakuwa sawa. Nitaweza kulipia mahitaji yangu yote na pia naweza nunua kitu ambacho na kifurahia. Ama naeza enda mahali ambapo nafurahia. Kama vile wakati mwingine huwa napenda kutembea kwenye mbuga za wanyama. Kwa hiyo nikipata kipato kizuri huwa inaniwezesha nifike mahali ambapo mimi huwa napenda. Ama ninunue kitu ambacho napenda. Kwa hiyo shughuli ambazo zina nipendeza sana ni shughuli ambazo zina leta kipato. Shughuli zingine hizo za kupoteza muda mimi huwa sizipendi kabisa.

Njia ya usafiri ambayo mimi hutumia kila mara ni njia ya usafiri wa uma natumia magari ya usafiri wa uma ambayo yanakuwaga ni mabasi. Hayo mabasi huwa yanatubeba kutokea kituoni hadi mjini. Natumia usafiri huo kwa sababu ni bei nafuu naweza nikalipia alafu pia. Inanifikisha mjini wakati ambao unafaa na bila kugharamika zaidi. Na nikaribu yako hapa karibu na nakoishi. Natokea tu halafu nafika kituoni. Ya na nipeleka huko arafu pia kitu kingine kinanifanya nitumie kwa sababu kwa sasa hivi sina gari nitakaponunua gari, nitakuwa na uwezo wa kutumia gari yangu. Wakati naenda kwa shughuli zangu za kawaida kwa hiyo kwa sasa mimi natumia usafiri wa uma ambayo sana sana ni mabasi wakati nasafiri kwenda shughuli zangu ama wakati naenda kazini.

Wakati nipo na marafiki zangu, kitu kikuu ambao sisi hua tunafanya sana sana ni kushauriana ama kuelezana mambo kadha wa kadha. Kwa sababu hua inakua vigumu sisi kukutana kwa vile kila mmoja anafanya kazi mahali tofauti tofauti na kazi zetu hua zinatofautiana sana. Inaeza chukua muda mwingi kabla hatujakutana kama hata mwezi ama miezi miwili hatujakutana. Na kwa hiyo kila mara tukikutana huwa tunakaa sehemu, tunachukua kinywaji kwa wale ambao wanakunywa kileo, wanakunywa kileo, kwa wale hawakunywi kileo, wanakunywa maji ama juisi, halafu tunashauriana na tunaelezana mambo mawili matatu. Wakati mwingine pia huwa tunaamua kucheza. Tukiwa na muda tunakwenda pale uwanjani, tunacheza mpira wa kandanda na huwa inatufanya tunahisi vizuri sana. Na kama muda hauruhusu na kuna michezo nyingine ambaye inachezwa sana sana kama ni ligi ya uingereza. Tunaingia kwenye mkahawa ama sehemu ambapo wanaonyesha mpira huo wa kambumbu tunatazama. Sababu wengi wetu huwa tunashabikia timu sawa kwa hiyo tunaingia pale kama kuna timu kama Manchester United inacheza ama timu ya Chelsea inacheza. Tunaenda tunaitasama hiyo mchezo hadi wakati ambapo unaisha tunakwenda manyumbani kwetu.

Kujilinda kutokana na vitisho vya mtandaoni, huwa nahakikisha kwamba siweki mambo yangu uhadharani kwenye mtandao. Kuna mambo mengi ambao najiwekea sana. Wakati ni meingia kwenye mitandao ya kijamii, mara nyingi huwa siingii kwenye mitandao hiyo ya jamii kujibizana watu ama kutangaza mambo yangu. Hata ni vigumu sana ukute kwamba kuna kitu nimeweka ambayo kinahusiana na mimi. Ama hata kitu chochote, mara nyingi, hata kama ni siasa pale mtandao huwezi ukanikuta kwamba naiongelea siasa sana. Kwa sababu huwa najua kwamba watu wengine huwa wanaweza taka kuchukulia vibaya kitu ambao umeandika pale mtandao halafu waka wakataka kukudhuru, halafu pia huwa huwa natumia neno siri ambayo ni ngumu sana kuielewa. Kuhakikisha kwamba mtu yeyote ambaye atajaribu kuingia bila idhini yangu hawezi akaingia kwenye akaunti zangu za mitandao kiurahisi. Kwa hiyo nahakikisha nimejilinda kwa kuweka mambo yangu sawa na kuhakikisha kwamba mambo yangu sijaweka hadharani na natumia nenosiri ambayo inakuwa vigumu kwa mtu yeyote kutambua. Hiyo inahakikisha kwamba nimeepukana na vitisho vya mitandao.

Japo kuwa chakula chaharaka huwa kitamu kama vile vibanzi ambavyo vinauzwa huku kwenye vichochoro huwa vitamu sana kwanza ukizionja alafu vikuwe vimepikwa vizuri na vika ongezwa zile nyanya huwa ni tamu sana. Lakini kulingana na wale wanaelewa mambo ya afya. Inasemekana kwamba chakula hiki cha haraka hua hakina faida kingi kwa afya yabinadamu ila ikona madhara mingi kabisa. Kwa hiyo ukikula mara nyingi vyakula kama hivi hua inaeza vikadhuru afya yako. Tanguni gundue hivyo ama tanguni jue hivyo hua na jaribu kuepuka sana vyakula vyaharaka na japokuwa wakati mwingine natamani kuvila hua nakula tu kidogo ama maramoja kwa mwezi ama marachache sana kwa mwezi kwa sababu sitaki kupata madhara ya kula chakula chaharaka ovyo ovyo kwa hiyo huo sikipendi chakula chaharaka na apenda chakula kizuri ambacho kimepikwa nyumbani.

Wakati mimi na wenzangu tumepatwa na mafanikio kama timu, huwa lazima tuhakikisha kwamba tume sherekea kwa kutengeneza sherehe, sherehe nzuri ambayo tutapika chakula kizuri, tuwe na kinywaji kizuri na tusikize muziki. Kwa hiyo tunahakikisha kwamba tuko na kashere kama party ambayo sana sana huwa kama tumepata hii wiki mafanikio fulani tunahakikisha kwamba wiki ujao ijumaa wakati ambapo tumemaliza kazi tunahakikisha kwamba hiyo ndo wakati ambapo tunasherekea na tunatengeneza party kidogo hapo hapo makazini tunapika chakula kizuri tunanunua kinywaji alafu pia tunakuwa na sehemu ya muziki ama kujitumbuiza. Kwa hiyo inafanya kwamba kila mtu anasherekea na anahisi kwamba mafanikio yetu yamekuwa ya msingi kabisa kwenye kazi.

Kwama mtu ambaye anapenda michezo, niko na timu kadha wa kadha ambazo nazifuatilia. Ikifika ni riadha huwa nafuatilia sana timu ya Kenya. Kwa sababu timu ya Kenya hua inachukua medali nyingi na inashinda mashindano nyingi. Sana sana za mbio, za masafa, marefu. Tuko na watu tajika ambao wakitokea pale kwenye michezo ya olimpiki hua lazima dunia ijue kwamba Kenya iko na timu nzuri. Kando na michezo ya riadha huwa mimi upenda pia michezo ya mpira wa miguu soka kwa hiyo mi ufuatilia sana mpira wa miguu na huko uingereza kuna timu moja ambayo naipenda sana ambayo ni timu ya Chelsea inacheza ligi kuu ya uingereza. Kwa sasa ni nambari tano, imekua ikisuasua sana hadi hivi majuzi kocha mkuu wa timu hiyo na alifutwa kazi. Kwa sasa hivi kuna kocha mpya ambaye anatarajiwa kuanza kufanya kazi na hiyo timu labda hii wiki. Kwa hiyo naifuatilia timu ya Chelsea sana kwa ukaribu najua wachezaji wake wengi najua hata wale waliocheza huko kitambo kama vile Didier Drogba na ambae alikuwa maarufu sana wakati wake na najua makocha wengi sana kama kina vile Jose Morinho ambao walitajika sana kama kina Conte walikuwa ni makocha wazuri sana na walisaidia hio timu kwa hiyo hii ni timu ambayo naifuatilia kwa ukaribu kabisa. Japokuwa ata kama si ya huku Afrika ama Kenya ni timu ambayo naionea fahari kabisa.

Jukumu ambalo nalipenda kazini ni jukumu la kusimamia wenzangu. Wakati ambapo tuko kazini halafu labda mkubwa wetu hayuko hiyo siku, huwa mara nyingi mimi ndio nachaguliwa kusimamia wenzangu. Na huwa nachaguliwa kwa sababu mimi huelewana sana na wenzangu wengi kazini. Hata wadogo wangu huwa hawana ugumu wowote wa kuja kuongea na mimi wakati wakona matatizo yoyote. Kwa hiyo huwa wakubwa wangu wamegundua kwamba mimi niko na uwezo wakuongea vizuri na wafanyikazi wenzi wengine pale kazini na kwamba hawatapata taabu kama mkubwa hayuko kama nipo hapo karibu halafu kitu kingine ni kwamba mimi nikona ujuzi mkubwa wa kazi na nimefanya huko miaka mingi kwa hiyo wanajua kwamba kila kitu kitakwenda sawa endapo niko kazini ki jukumu lingine ambalo mi huwa nalipenda ni wakati ambapo napewa nafasi ya kuandika ripoti. Kwa sababu mimi huwa mtu ambaye anapenda kuandika sana nikiambiwa niandike ripoti huwa ni kazi ambayo naifurahia sana.

Napenda kula samaki sana. Kwanza samaki hawa kubwa. Japo kuwa pia napenda samaki wadogo kama vile daga. Daga huwa ni tamu kwanza ikikangwa. Arafu unakulia ugali. Huo uwekwe mchuzi mizuri. Daga uwekwe mchuzi huwa ni tamu sana. Arafu pia samaki mkubwa. Samaki mkubwa pia huwa tamu sana sana. Na huwa napenda kukula samaki. Arafu pia nimejifunza jinsi ya kupika samaki. Na maranyingi huwa nanunua kama ijapikwa alafu naleta nyumbani najipikia mwenyewe maana najua jinsi ya kueka viungo na ni viungo gani itafanya samaki wangu akuwe mtamu kabisa kwa hiyo maranyingi utanikuta kwamba nikinunua samaki nahakisha nimenunua kikubwa kiasi. Arafu nanunua viungo vizuri ambavyo ni kipika nayo nita enjoy sana kwa hiyo napenda samaki nikikulia na ugali. Samaki ikona virutubishi vizuri sana. Uwa inasaidia kuimarisha afya ya binadamu.

Nimekuja kugundua kwamba katika maisha, kila mtu lazima tu atapenda hesabu kwa njia moja ama nyingine. Ni vigumu sana utenganishe maisha ya kawaida na hesabu. Kila wakati, kila kitu ni lazima ufanye hesabu. Ukiwa kazini pale wakati unalipwa mshahara, kuna jinsi ambavyo hesabu imefanyika pale ndio ukapewa ule mshahara. Pia wakati unaingia kazini pale kuna hesabu za masaa, lazima wahesabu ni masaa ngapi ambayo umefanya kazi hapa. Kwa hiyo, nitadanganya nikisema kwamba sipendi hesabu. Napenda hesabu kwa sababu maisha ni hesabu. Kila sehemu ya maisha, lazima kuna mahali ambapo utakutana na hesabu. Na huwezi tenganisha, shughuli zako za kila siku na hesabu. Kwa hiyo, napenda hesabu, hata nikiwa shuleni. Nilikuwa napenda hesabu, nilikuwa mojawapo wa somo ambazo nilikuwa napita sana. Nilikuwa hata nasaidia kufunza wenzangu pale shuleni. Mambo ya hesabu kwa hiyo hesabu ni sehemu kubwa ya maisha yangu. Na naipenda sana.

Ikifika mambo na kuogelea, nimi hua sipendi maji sana. Labda nikitembea pale pwani, alafu niko pale ufukweni. Kidogo, nitajikuta nimeingia kwa maji, lakini sio kuogelea. Huwa naingia, tu alafu natembea kule kwenye maji. Kitu ambacho kina nifanya, nisi pende kuogelea ni kwamba, nimeona ajali nyingi sana za watu ambao wamepoteza maisha yao wakiogelea. Sana sana kwenye ziwa ama kwenye mito huwa ni hatari sana mtu kuogelea semu hizo kama si sehemu maalum ya kuogelea huwa mimi sipendi kuogelea lafu pia mimi sija jifunza kuogelea na kwa sababu sipendi kuogelea kwa hiyo utanikuta tu mara nyingi labda nikitembelea pwani nitembee tu pale kando kando ya bahari kwenye ufukwe hiyo itanipea raha lakini mambo ya kuogelea si mambo yaangu hayo huwa naepuka sana mambo ya kuogelea. Ni kwa sababu ni meona ajali nyingi sana na najua maaji si kitu cha kuchezea kama hujui kuwagelea.

Baridi kidogo. Baridi kidogo.

Wakati umeme unakatika hapa nyumbani kwangu ama kazini huwa nasimamisha kufanya kazi kwa sababu kazi zote ambazo mimi hufanya huwa inahusisha umeme na nikikosa umeme inamaanisha kwamba sina kitu cha kufanya hapo. Na sana sana huko kazini umeme ukipotea tuko na genereta na genereta inasaidia kulete umeme mbadala lakini hapa nyumbani wakati umeme umepotea inamaanisha shughuli zote zinasimama kwa hiyo napata fursa ya labda nilale hadi wakati ambapo umeme utarudi ama nitembee labda nitoke kule nje nikaotee jua ama wakati mjini nitembee tuko wa miguu kwa muda mrefu kukaribia hadi wakati ambapo labda umeme utarudi lakini mara nyingi stima ama umeme ukipotea hiyo ni nafasi yangu mzuri ya kufanya shughuli zangu na mara nyingi huwa ni kutoka nje ya nyumba nipunge hewa, nitembee, labda niote jua ama natokatua hapo faraghani tunaongea na majirani na watu ambao wako pale nje kwa hiyo umeme ukipotea ni wakati wangu wa kufanya mambo yangu.

Mimi nasaidia jamii yangu kwa njia nyingi sana. Mara nyingi huwa na wafunza mambo ya sheri ama, mambo ya katiba, kuelewa katiba yao ama katiba ya nchi. Kwa sababu mimi ni mtu ambaye hupenda kusoma sana sana. Huwa na tumia fursa ambayo ni kipata sana sana kwenye mikutano. Kuwaelezea wanakijiji ama jamii yangu, watu wa jamii yangu, mambo ambayo ya na husiana na katiba. Sana sana kuhusiana na uchaguzi, kuhusiana na jinsi ya kuchagua viongozi kuhusiana na jinsi ya matumizi ya fedha za uma ama za serikali huwa nawaeleza ni njiia vipi ambayo wanaweza washurutisha viongozi wao kuhakikisha kwamba hawatumii fedha zao kwa njia ambayo haifai. Kwa sababu nilikuja nikagundua kwa amba viongozi wengi huwa wataki wana jamii kujua mambo ambayo yana husiana na sheria kwa sababu huwa wanatumia hiyo sheria kujifaidi wenyewe. Kwa hiyo nikifunza watu kuhusiana na sheria huwa naona nikama nainua jamii kujua haki zao.

Hali ambapo nimewahi pasafiri ambapo niligundua kwamba ni mahali pazuri sana ni sehemu za magharibi mwa Kenya. Huko ni mkoa wa magharibi, sehemu ambayo inaitwa Busia. Kwa sasa hivi ni county ya Busia. Hiyo county nilipenda sana kwa sababu niligundua. Huko kila kitu bado ni ya asilia. Hata jinsi ambavyo watu wanaishi wanaisha wakifuata sheria zile za enzi za kina babu zetu. Watu huko wanapendana sana kama jamii. Kila mmoja anajua mwenzake. Watu hapo hata wakiwa na sherehe ama mtu akiwa na karamu yoyote lazima wahusishe wanakijiji wote na kila mtu huchangia pale. Bila mtu yeyote kufurutishwa. Kila mtu anajua kwamba kama wewe ni mmoja wapo wa jamii hiyo, kuna kitu fulani ambazo mbapo lazima uchangie. Kwa hiyo nilifurahi sana. Halafu nilikuta kwamba huko vyakula bado ni vile vya asilia. Vyakula vya kienyeji ndiyo bado vinatumika sana huko. Kwa hiyo nilipofika huko nilifurahi sana na ilinifurahisha sana nilikuta ni pazuri. Mimea, miti, hata milima, kwenye barabara. Pia utagundua kwamba utaangalia nje ya dirisha ya gari utagundua kwamba sehemu za mikoa hiyo nyingi bado ni msitu msitu ambao ni msitu wa jadi bado panakaa vizuri sana.

Mimi ni mtu napenda sanaa ya aina mbalimbali, napenda muziki, napenda uchoraji, napenda utangazaji, napenda pia uchekeshaji. Ila kati ya hiyo sanaa yote, mimi napenda sana ya uchekeshaji sana sana. Hata wakati ambapo siyuko kazini na nimetulia tu manyumbani kwenye kochi, huwa nahakikisha kwamba nimeangalia video kadhaa za uchekeshaji kwenye mtandao. Kwa sababu wachekeshaji wengi wanaweka kazi zao kwenye mitandao na ni rahisi sana kuvipata kule. Kama zile uchekeshaji wa Dave Chappelle ameziweka nyingi kwenye mtandao pia unakuta pale za Matt Rife. Hapa Kenya pia huwa napenda kuziangalia. Za kina Emmanuel Kisiangani ambao ni wachekeshaji wazuri sana hapa Kenya. Wako na majina makubwa na kazi zao huwa zinachekesha sana. Kwa hiyo mara nyingi utakaponikuta kama sina kazi nyingi ama sina kazi ni na nimeamua tu kutulia huwa naangalia video zao na huwa zinanifurahisha sana napenda video za uchekeshaaji.

Sherehe yangu ambayo huwa inanipendeza sana ni sherehe ya krismasi. Kitu ambacho kinafanya nafurai sana na sherehe hii ni kwamba inakuja wakati wa kilikizo. Mwezi wa disemba mara nyingi huku kwetu huwa shule zinakuwa zimefungwa. Pia kazini kwetu tunapewa likizo. Kwa hiyo nikienda nyumbani kule vijijini. Huwa kuna uwezekano mkubwa sana. Nikakutana na ndugu zangu wale ambao bado wako shuleni. Na pia nikakutana na ndugu zangu wale ambao wanafanya kazi sehemu mbalimbali kwa hiyo inakuwa wakati mzuri ambao tunajumuika sana na nasema ni krismasi kwa sababu siyo mwezi mzima wa disemba ambao tunaeza kutana ila huwa tunapewa likizo kuanzia karibia tarehe ishirini hadi tarehe ishirini na tisa disemba kwa hiyo siku mzuri ambao huwa tunakutana wote nyumbani huwa ni hiyo tare ishirini na nne, ishirini na tano, ishirini na sita ambao inakuwa ni sherehe ya krismasi. Kwa iyo nafuraia sana sherehe ya krismasi. Kwa sababu huwa tunakutana kama familia. Na tunafuraia vyakula na tunafuraia kujumuika pamoja. Huwa ni sherehe ya kufana sana.

Mimi hupenda kusikiza redio. Sana sana kuna vipindi vya redio ambao mimi huwa vinanifurahisha sana. Katika redio moja ya hapa nchini inaitwa redio arobaini na saba. Kila siku ya jumamosi asubuhi kuanzia saa kumi na mbili mpaka saa nne ya asubuhi. Kuna kipindi kizuri sana cha kiswahili inaitwa bahari ya lugha. Huwa ni kipindi kizuri sana, nikisikiza huwa najifunza mambo mengi ya kiswahili, najifunza lugha ya kiswahili. Japo kuwa mi mwenyewe nazungumuza lugha ya kiswaili vizuri, niligundua kwamba huwa si ati najua kila kitu cha kuhusiana na lugha ya kiswahili. Wakati mwingine unakuta kwamba kuna baadhii ya maneno ambayo huwa navizungumuza vibaya ama kuna jinsi ambavyo maneno mengine ya kiswaili siya elewi. Badala ya kutumia maneno ya kiswahili natumia maneno ya kiingereza kujazilia. Kwa hiyo nilikugundua kwamba kipindi hicho cha redio ambayo huwa kila siku ya jumamosi huwa ina nisaidia sana kujifunza zaidi kiswahili na kuiboresha lugha yangu. Kila wakati ambapo na isikiza nakuta nimeimarika na naendelea kuongea kiswahili kwa ufasaha zaidi.

Timu yangu nayoipenda ya mpira ya miguu ni timu ya uingereza. Ni mojawapo ya timu ambazo zinacheza kwenye ligi kuu ya uingereza. Imewahi chukua kombe la ubingwa kwenye ligi hiyo mara kadhaa. Lakini hivi kwa sasa timu hiyo haifanyi vizuri kwenye ligi. Japokuwa ni nambari tano kwenye msururu ya ligi hiyo. Timu ambayo naifuatilia sana ambayo ni Chelsea haifanyi vizuri na hivi karibuni. Kama juzi tarehe moja waliweza kumfuta kazi kocha wao ambae anaitwa Enzo Mareska kwa sababu ya kuleta kwa sababu timu hiyo haijakua ikifanya vizuri matokeo yamekua duni sana hivi hivi karibuni na kati ya michezo karibia tano yaliopita haijashinda hata mchezo moja kwa hiyo ni timu ambayo naishabikia ni timu ya uingereza naijua wachezaji wengi naipenda ila kwa sasa matokeo yake ni duni sana na hayaniridhishi, hayanifurahishi. Arta hivyo usai kuna mgogoro ya kutafuta kocha. Na mashabiki kuna jinsi ambavyo hawafurahii jinsi wakubwa wa hiyo klabu. Wanaiendesha yako klabu wanahisi kwamba wanamfuatilia sana kocha na wanamlazimisha afanye mambo fulani badala kumuachilia. Atumie ujuzi wake kama kocha kupanga kazi yake ili apate matokeo ambayo yataridhisha mashabiki. Kwa hiyo ni timu ya Chelsea ni timu ambayo naifuatilia na naipenda sana.

Wakati wa olimpiki mi hupenda kuangalia mchezo mingi sana. Kuna mchezo wa riadha ambao ni wakuruka maji na viunzi huwa ni mita elfu tatu na hapa nchini kwetu tuko na wanariadha ambao ni mabingwa wa mchezo huu. Kwa hiyo kila wakati ambapo ukifika wakati wakuangalia mcheze olimpiki Kenya mzima huwa tunangoja kuangalia wanariadha wetu wakike na wakiume ambao wanakimbia mbio za kuruka maji na viunzi. Kwa muda mrefu sana tumekua tukishikilia rekodi kwa mbio hizi. Kwa hiyo ni kitu ambayo huwa tunapenda kuangalia. Michezo ingine olimpiki ambayo tunafuatilia sana na sana sana pia na mimi huwa naifuatilia kwa karibu ni marathon. Marathon ni mbio ambayo wakimbiaji hukimbia zaidi ya kilomita arobaini na mbili ama kilomita arobaini na mbili na hapa Kenya hua tumeshikilia hiyo rekodi kwa muda mrefu. Eluid Kipchoge ni mmoja wakimbiaji wa Kenya ambayo wamevunja rekodi na pia bado wanaishikilia rekodi. Kwa hiyo hizo ni baadhi za mbio ambazo wakati wa olimpiki hua tunapenda kufatilia sana na mi hua naipenda.

Nimegundua kwamba nahitaji sana kuimarisha ujuzi mwingi, sana sana pale kazini, na ujuzi wa kwanza ambao ningetamani kuimarisha ni ujuzi wa kuongea mbele ya watu. Nimeng'ang'ana sana na ujuzi huu ama uwezo wa kuongea mbele ya watu kwa muda mrefu sana lakini sijafaulu. Nimekua nikijipata kwamba natapatapa alafu nashindwa kuwasilisha hoja zangu jinsi ambavyo inafaa. Na hii huwa inaadhiri sana kazi yangu maana wakati mwingine tunapewa ripoti kuwasilisha mbele ya wafanyi kazi wote na wakati mwingine najikuta ripoti hiyo inakosa kueleweka sio kwa sababu sijaifanya kazi jinsi ambapo inafaa lakini kwa sababu siwezi kuongea vizuri mbele ya umati. Huwa nasuasua kidogo na maneno hayasikiki vizuri na kwa hiyo ni moja wapo ya ujuzi ambazo nahitaji kujifunza kwa sababu najua ni kitu ambacho naweza kufanya ila tu sijatia bidii kwa kujifunza na hivi karibu ni huo ni ujuzi ambazo napambania sana.

Ndoto yangu kubwa ni kutengeneza pesa ambayo inatosha mimi kununua karibia hekari kumi kule vijijini. Natamani sana niwe na shamba kubwa ambayo itaniwezesha kufanya ukulima wa hali ya juu. Sio ukulima tu mdogo mdogo, nataka kufanya ukulima ukulima biashara mahali ambapo nitakuwa na mifugo wengi. Pia nitakuwa naweza kukuza mazao mengi kwanza mahindi niwe ni mkulima wa mahindi. Na kando na hayo nihakikishe kwamba niko pia na kuku nawafuga, kuku wengi. Kuku wa mayai na pia niongeze kuku wa nyama. Pale pale ndani pia niweze kuwa nimefuga mbuzi kwa wingi nikuwe na mbuzi karibia mia mbili. Kwa hiyo ndoto yangu kuu ni kutengeneza pesa na halafu nirudi pale kijijini nunue shamba kubwa niweze kufanya ukulima na hiyo ndio ndoto ambayo nang'ang'ania hadi wa leo hapa mjini natumai itatimia hivi karibuni.

Nimewahi kufanya yoga mara nyingi. Yoga ni mojawapo ya mazoezi ambayo mtu hufanya mazoezi kukutanisha kukutanisha akili yake na mwili na huwa inasaidia sana kulainisha mawazo na pia kulainisha mwili. Kwa hio ni mojawapo ya mazoezi ambayo ina muhimu mkubwa sana sio kwa mwili tu hadi kwenye afya ya akili ya binadamu. Na huwa najaribu kufanya yoga kila asubuhi ama jioni wakati ambapo nimetoka kazini nachukua mkeka yangu naweka chini alafu nafanya yoga kwa muda wa dakika thelathini. Nimegundua kwamba yoga ina manufaa mengi sana na ni njia moja ya kutuliza mawazo wakati ambapo unahisi kwamba ukona msongo wa mawazo ama ukona, unahisi umelemewa na mambo mingi. Ambayo unayawaza sana ama mwili umechoka unafanya yoga. Kwa hiyo mimi hufanya yoga mara moja moja si kila siku, sijafanikiwa kufanya yoga kila siku. Lakini ni kitu ambayo na jaribu kuongeza wakati ambao nafanya yoga ikue karibia kila siku ya wiki.

Nimewahi kuoana bahari. Hapa nchini kwetu tuna bahati nzuri sana kwamba sehemu moja mpaka wetu tumepakana na bahari. Bahari kuu ambayo ni Bahari ya Hindi. Semu za mashariki ya mipaka yetu ni Bahari ya Hindi. Na huko tunaita pwani. Kwa hivyo, mara nyingi wakati ambapo mtu unaitaji kupumzika sana sana wakati wa likizo. Hua tunapenda sana kutembea sehemu za pwani kuenda kupumzika pale. Na huko kuna bahari kwa hivyo ukishafika pwani unahakikisha kwamba umetembea pale ufukweni mwa Bahari Hindi alafu unapunga hewa pale ama unaingia kwenye bahari unaenda kuogelea kwa wenye ambao wanapenda kuogelea. Mimi kitu cha maana sana huwa nafanya nikifika baharini ni kutembea tembea ufukweni napenda sana kukanyaga ule mchanga wa ufukweni, ni mchanga mzuri sana. Halafu unahisi vizuri ukipigwa na upepo wa bahari. Kwa hivyo mimi nimewahi kuiona bahari.

Jambo la dini ambalo ni muhimu sana kwangu ni kumcha mungu. Kila mtu ambaye anaamini kwenye dini ama anaamini kwamba mungu yupo na yeye ndiye anatuwezesha kupata riziki yetu ya kila siku na pia yeye ndiyo anatupa pumzi, yeye pia ndiyo anatupa ulinzi ni kitu cha maana sana kuwa unamcha mungu. Na njia ya kumcha mungu ni kumuogopa na pia kufanya, na pia matendo yako yalingane na jinsi ambavyo mungu angependa mtu kuishi hapa. Jinsi ya kumcha mungu kulingana na mimi ni kuhakikisha kwamba hausemi uongo, wewe si mnyang'anyi, wewe si mtu wa matusi, na kwamba tabia yako ni njema unapenda watu wako, wenye wako karibu na hata wale wenye wako mbali na pia unaeza kusaidia watu endapo wataitaji usaidizi wako. Kwa hiyo mimi huwa naona kwamba kitu ya muhimu sana kwa mtu yeyote kuhakikisha katika maisha yake ni kumcha mungu na jinsi ya kumcha mungu ni kufanya ama kuonyesha kwa matendo yako kwamba unafanya kila kitu ambaye mungu angependa binadamu afanye.